Ili kueka afya nzuri najitahidi kula chakula chenye lishe bora kama mboga, matunda na vyakula vyenye protini kwa kiasi kinachofaa. Pia, nafanya mazoezi mara kwa mara hata kama ni kutembea kwa muda mfupi kwa sababu hunisaidia kuimarisha mwili na akili. Nahakikisha napata usingizi wa kutosha kila siku ili mwili upumzike na kurejesha nguvu zaidi ya hayo najitahidi kupunguza msongo wa mawazo kwa kupanga muda wangu vizuri na kuchukua mapumziko inapohitajika. Kufanya haya yote kuwa pamoja hunisaidia kudumisha afya jema na kuishi maisha yenye usawa.

Huwenda maktabani mara kadhaa kwa mwezi. Hasa, ninapoitaji kusoma kwa utulivu au kutafuta taarifa za kwaminika. Kwa ajili ya kazi au masomo. Maktaba hunipa mazingira tulivu yanayo nisaidia kuzingatia bila usumbufu mwingi. Pia, napenda kutumia maktaba kwa sababu kuna vitabu na raslimali mbali mbali. Vinayo ni saidia kupanua maarifa yangu. Wakati mwingine, huenda maktabani hata bila sababu maluum, ili tuu kusoma vitabu vya burudani au kujifunza jambo jipya. Kwangu, maktaba ni mahali muhimu pa kukuza maarifa, nina hamu ya kusoma na maendeleo binafsi.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusikilia, kusoma na kuuliza maswali pale ninapohitaji ufafanuzi. Mara nyingi, huanza kwa kutafuta taarifa rahisi kutoka vitabu, mtandao au kwa watu wenye uzoevu katika eneo husika. Pia, napenda kujifunza kwa vitendo kwa kujaribu mwenyewe kile ninacho chujifunza. Kwa sababu, hunisaidia kuelewa haraka na kukumbuka kwa muda mrefu. Zaidi ya hayo, napanga muda wangu vizuri ili nipate nafasi ya kujifunza bila haraka. Jambo linalonipa utulivu wa kufikiri. Kujifunza kwa njia, hizi hunijenga kakilii huniongezea ujasiri na hunisaidia kukuwa binafsi na kitaaluma.

Ninaweka neno siri salama kwa kuchagua neno ambalo si rahisi kubashiri kama kuchanganya herufi namba na alama maalumu. Pia, kuepuka kutumia majina au tarehe zinazohusiana nami moja kwa moja. Nina hakikisha sibandiki neno siri mahali panapo onekana wazi na nikiishi na mtu mwingine. Mara kwa mara, hubadilisha neno siri kuongeza usalama, hasa kwa akaunti muhimu, zaidi ya hayo, hutumia tahadhari ninapotumia vifaa vya umahiri kulinda taarifa zangu binafsi.

Napenda kushelekea sikuku kwa jia ya kufurahia muda na familia na malafiki. Kwa kawaida, tunapanga chakura chapa moja, kucheza michezo midogo na kubadrisha na zawadi ya usalamu za heshma. Pia, napenda kushiriki katika shuguli za kijami au zaibada kuringana na haina ya sikuku. Ili kuhonyesha shukrani na mshikamano. Mara nyingine tunatumia siku hiyo kupumzika, kufurahi ya burudani na kuzugumza na watu ambao hawa tupigi simu mara kwa mara. Kwa kweli kusherekea siku kuna nifanya, nijisikie furaha, mshikamano na dhamani ya familia na marafiki.

Mara nyingi, ninaoga mara moja kwa siku. Kawaida asubuhi ilikuanza siku nikiwa safi na mwenye nishati. Kuoga husaidia pia kuondoa uchovu usiku na kunifanya nijisikia safi mwenye afya na tayari kushugulika na kazi au shuguli za kila siku. Mara nyingine, ikiwa kuna kazi za michezo au kazi zinazo hitaji kuwa nje. Huenda nikaja kuoga tena jioni ilikuondoa jasho na uchafu. Kuoga nisehemu muhimu ya utunzaji wa mwili na afya na pia kuna nipa hisia nzuri ya utulivu na usafi.

Utaratibu wangu wa kahawa uchai huanza asubuhi. Mara tu nitakapojiamsha kwa kawaida napenda kunywa kikombe kidogo cha kahawa. Si kikubwa sana ili kuamka vizuri na kupata nishatia kuanza siku. Nikiwa nikinywa mara nyingine hupenda kusoma taarifa fupi au kupanga kazi zangu za hiyo siku. Baada ya hapo naendelea na shughuli zangu za kila siku. Mara nyingine napedea pia kunywa kahawa katikati ya mchana kama mapumziko madogo illi kuchochea nguvu na akili kufanya kazi vizuri. Kwa kweli ni taratibu na hunifanya nijisikia mwenye utulivu na tayari kushughulikia na kila jambo kwa umakini.

Naam, nimewahi kushiriki mashindano na uzoefu huo ulikuwa wa kushangaza na wa kufundisha. Mara ya kwanza nilishiriki ilikuwa katika shindano la masomo shuleni ambapo tulipima ujuzi na uwezo wetu wa kushirikiana na wenzetu. Shindano hilo lilifundisha uvumilivu jinsi ya kushughulikia presha ya muda na umuhimu wa kujiandaa vizuri kabla ya kuanza. Zaidi ya hapo, nilijifunza kushinda kwa heshima, pale nilipofanikisha na pia kukubali matokeo bila kuchukizwa, pale nikiwa sikushinda. Uzoefu huu umenisaidia kukuza ujasiri, nidhamu na motisha ya kujitahidi zaidi katika mambo ninayofanya.